Kwa kawaida yangu, nikiwa kazi ni mimihushughulikia muda kwa nidhamu na uwajibi kaji. Tunajua kila wakati na kazi yake. Iwe ni kuchunga mifugo, iwe ni kuhudhuria mikutano ya jamii, au kupumzika. Kuheshimu muda kuna tusaidia sana kukamilisha majukumu bila migongoro na kuishi kwa mpangilio unaoleta amani.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti au habari mitandaoni lakini mimi huchagua kwa makini. Sio kila kitu ambacho kiko mitandaoni utanipata nikisoma. Mimi usoma zile zinazo husu jamii yangu, zile ambazo zinahusu kilimo, afya, na matukio muhimu ya nchi. Habari hizi unitia moyo na pia unifundisha mambo mapia na pia hutusaidia kufanya maamuzi bora katika maisha ya kila siku.

Wakati ambapo tunapata wafanyi kazi wapya, mimi huwakaribisha na heshima, nawawonyesha mila na utamaduni wa kazi, nawapa ushauri na muongozo, na pia kuhakikisha wanajisikia sehemu ya familia ya ujamii yetu kazini. Kuwa na moyo wa pamoja na kushirikiana ni muhimu zaidi kuliko maneno makubwa makubwa.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanayohusiana na uongozi na usimamizi wa jamii yamenifundisha jinsi ya kupanga shughuli, kushirikiana na wenzangu, kutatua matatizo ya amani na kufuata sheria na mila kwa wakati mmoja. Mafunzo haya ya menifanya niwe na busara zaidi ni kiwa kazini na katika maisha yangu ya kila siku.